Kufanya kazi na timu ya mbali, kuna hitaji mawasiliano wazi na nidhamu ya hali ya juu. Natumia zana za mtandaoni kama barua pepe na majikwa ya kazi kama slack au trelo. Ili kushirikiana kwa ufanisi. Pia huweka muda wakukutana mtandaoni mara kwa mara na kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake.

Ndiyo, napenda hesabu sana. Zinachochea akili na fundisha kufikiri kwa mantiki na kutatua matatizo kwa hatua sahihi. Kila jibu lina mwelekeo wake na kila changamoto ni fursa ya kujifunza zaidi. Hesabu pia utumika kila siku kuhesabu pesa kupanga muda na kufanya maamuzi.

Naenda maktabani mara tatu kwa wiki. Ni mahali tulivu ambapo naweza kusoma kwa makini bila usumbufu. Napenda mazingira yake na upatikanaji wa vitabu mbalimbali vinavyosaidia kuongeza maarifa. Pia, maktaba hunipa nafasi ya kuandika na kutafakari kwa kina.

Ninaposhughulikia muda wa mwisho huanza kwa kupanga kazi kwa vipau mbele na kugawa muda vizuri. Navunja kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo na kuanza mapema iwezekanavyo. Hujiwekea muda maalumu wa kukamilisha kila hatua na kwepuka usumbufu. Pia hujihamasisha na kukaa makini hadi kazi imalizike.

Ninaoga mara moja kwa siku kawaida. Hasaa asubuhi au jioni ili kuhisi safi na kuanza au kumaliza siku vizuri. Lakini, wakati wa msimu wa joto au wakati ninapohisi joto sana, huoga mara mbili kwa siku ili kupunguza joto mwilini na kuhisi vizuri zaidi. Hii husaidia pia kuondoa uchovu.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo na kujaribu mbini tofauti badala ya kufuata kila mara njia za kawaida. Ubunifu utuoa furusa ya kuleta mawazo mapya na kuboresha mambo ya kila siku. Hii inanifanya inijisikie kuwa na nguvu na motisha zaidi katika kazi na maisha yangu.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa sayansi kwa njia maalumu sana. Alikuwa na njia za kufundisha zinazovutia na kuhamasisha wanafunzi kuelewa masomo kwa urahisi. Alitufundisha kwa uvumilivu na mara zote alisisitiza umuhimu wa kuuliza maswali na kutafuta majibu kwa kina. Mwalimu huyu alifanya somo la sayansi kwa rahisi na la kufurahisha kwangu.

Katika wikendi, napenda kupumzika na kufanya mambo yanayonifurahisha. Mara nyingi, huanza siku kwa kulala zaidi kidogo kisha kufanya mazoezi au kutembea inje. Pia, napenda kukutana na marafiki au familia kwa chakula chapa moja au mazungumzo ya kawaida. Wakati mwingine, hutumia muda kusoma vitabu au kutazama sinema. Wikendi ni wakati mzuri wa kujionyesha upya na kufurahia maisha.

Ndiyo, napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu ni jambo muhimu ambalo linaathiri maisha yetu ya kila siku. Kupitia mazungumuzo ya siasa, tunayeweza kuelewa sera, changamoto na fursa za inchi yetu. Pia, inasaidia kukuza uelewa wa demokrasia na haki za binadamu. Ingawa si rahisi kila wakati ni muhimu kushiriki ili kuleta mabadiliko chanya.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Historia inanipa fursa ya kuelewa matukio ya lio tokea zamani. Watu walio badilisha dunia na jinsi jamii zilivyo endelea. Kupitia historia na jifunza makosa ya zamani ilikuepuka kurudia na pia kupata mskumo wa kuendeleza mambo mema. Inanifanya pia niwe na mtazamo mpana wa dunia na watu wake.

Chakula cha chadi ninacho penda ni ugali na samaki wa kukaanga. Ugali ni chakula kikuu kinacho nipa nguvu na kushiba kwa muda mrefu. Huku samaki wa kukaanga ukiongezea latha na proteini muhimu. Napenda pia mboga za majani kama mchicha au sukuma wiki pamoja na kachumbari. Hii ni mlo wa kawaida lakini wenye latha na afya nzuri.

Ili kushirikiana vizuri na timu, huwasiliana kwa uwazi, kusikiliza mawazi ya wengine na kuheshimu maoni tofauti. Napenda kushiriki majikumu kwa usawa na kusaidia wenzangu pale wanapohitaji. Pia, huweke malengo ya pamoja na kuhakikisha kila mtu anajua nafasi yake. Ushirikiano mzuri huleta mafanikio ya pamoja na hujenga mazingira ya kazi enye mashikamano.

Napiga picha mara kadhaa kwa wiki. Hasaa nikiona maanthari, mazuri au tukio la kumbukuwa. Kupiga picha, hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu na kuona uzuru wa maisha kwa jicho tofauti. Napokuwa na familia, marafiki au hata pekee yangu, napenda kunasa nyakati maalumu. Pia napenda kupiga picha za asili na chakula.

Napenda kusoma vitabu vya aina ya hadithi, historia na maendeleo binafsi. Hadithi, hunipeleka katika dunia tofauti na kuniburudisha. Wakati vitabu vya historia, huniipa maarifa kuhusu ulimwengu wa zamani. Vitabu vya maendeleo binafsi, hunisaidia kujitambua na kuboresha maisha yangu ya kila siku. Kila aina, huniletea kitu cha kipeke.

Napenda kuandika kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari kwa kina na kueleza mawazo yangu kwa utulivu. Kupitia uwandishi naweza kupanga fikira zangu vizuri na kujieleza kwa uwazi zaidi. Hata hivyo, nafuraia pia kuongea hasaa katika mazungumzo ya ana kwa ana au mjadala. Vyote vina nafasi yake lakini kuandika unifanya nijisikie huru zaidi.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, hasa kwenye simu janja na vifaa vya nyumbani kama speaker janja. Teknolojia hii hunirahisishia kazi kama kutafuta taarifa kuandika ujumbe kwa sauti au kuendesha vifaa bila kutumia mikono. Pia ni msaada mkubwa wakati wa kuendesha gari au kufanya kazi nyingine. Inahakikisha ufanisi na urahisi katika maisha ya kila siku.

Wakati wa ututoni, nilipenda sana kucheza michezo ya inje kama kuruka kamba, kujificha na kukumbiza na marafiki. Pia nilifraia kuchora na kusoma vitabu vya adithi. Ilikuwa ni wakati wa furaha, kujifunza na kugundua mambo mapya kila siku. Nilipenda pia kutumia muda wa familia asa wakati wa chakula chajioni. Utoto wangu ulikuwa na kumbukumbu mzuri sana.

Ninawahimiza ushirikiano katika timu kwa kuhimiza mawasiliano ya wazi, kusikiliza kila mwanachama kwa heshima na kuakisha kila mtu anahusisho kwenye maamuzi. Pia napenda kushiriki malengo ya pamoja na kupongeza juhudi za kila mtu. Kutoa nafasi ya kila mmoja kuchangia hujenga mshikamano na kuhimarisha matokeo ya kazi ya pamoja.

Ningependa kutembelea jijila Tokyo, Japani. Navutiwa na mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa na tamaduni za kale. Mandhari ya mji huu ni ya kuvutia na napenda jinsi unavyo changanya maisha ya haraka na utulivu wa asili kama bustani na mahekalu. Pia ningependa kuonja vya kula vyao vya asili na kujifunza zaidi kuhusu maisha ya wa Japani.

Ningependa kutembelea inchi ya Italia. Inavutiwa sana na historia yake tajiri, sanaa na usanifu wa majengo kama ule wa Roma na Venice. Pia napenda utamaduni wao wa chakula, asaa, pizza, pasta na gelato. Italia inamanthari ya kuvutia kama vile milima, fukwe na mashamba ya mizabibu. Ningependa pia kujifunza kuhusu maisha ya watu wa huko na kujionia uzuri wa inchi hiyo kwa macho yangu.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa mitazamo tofauti kuhusu bidhaa, huduma au mada fulani. Maoni ya watu wengine husaidia kufanya maamuzi bora kabla ya kununua au kujaribu jambo jipya. Pia, ni njia nzuri ya kujifunza uzoefu wa wengine na kujadili hoja mbalimbali. Hata hivyo, huwa makini kutofautisha kati ya maoni ya kweli na yale ya kupotosha.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuhakikikisha mawasiliano ni wazi na ya heshima. Napenda kusikilizamawazo ya kila mtu, kushirikiana katika kupanga majukumu na kusaidiana pale inapo hitajika. Pia, huweka malengo ya pamoja na kushirikiana kuyafikia kama timu. Ushirikiano mzuri huongeza ubunifu, ujenga uaminifu na kuleta mafanikio ya pamoja.

Ninaanza mradi mpia wakazi kwa kufanya utafiti wakutosha ili kuelea malengo na maitaji ya mradi. Kisha naandaa mpango wakazi unaujumuisha malengo madogo madogo, muda wautekelezaji na majikumu ya kila mushiriki. Napenda pia kwasiliana mapema na timu, kueka matarejiyo wazi na kuhakisha kila mtu anaelea wajibu wake.

Ndiyo, nimesha wae kuenda kwenye tamasha la mziki na lilikuwa tukio la kufraisha sana. Kulikuwa na wasanii mbali mbali walio tumbuiza pamoja kwa moja na mziki ulijia nguvu na burudani. Nilifraia kuwa sehemu ya umati ulio kuwa na nishati chanya. Kucheza na kuimba pamoja na wengine. Pia ilikuwa na fasi nzuri ya kukutana na watu wapia na kufraia mazingira tofauti.

Ndiyo, nimesha wa hai kufikilia kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo lakua na uhuru wa kufanya maamuzi na kufatilia maono yangu binafsi, inanivutia sana. Ningependa kuanzisha biashara inayohusiana na teknolojia au elimu, ambayo inaweza kusaidia watu na pia kuwa endelevu kifedha. \Ingawa, kuna changamoto na mini kwa mipango, mizuri na bidii, biashara inaweza kufanikiwa.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi kwa sababu unautambulisho waki pekee na huakisi tamaduni na historia ya jamii husika. Vifaa vya muziki wa asili kama ngoma, zeze na filimbi, huleta sauti ya kuvutia na ya asili kabisa. Mziki huu hunikumbusha asili yangu na kunifanya nijivunie utamaduni wetu. Pia, ni njia nzuri ya kujifunza kuhusu maisha ya zamani na maadili ya jamii.

Ndiyo, napenda kula popcorn asani kia wanaangalia filamu ya umichezo nyumbani. Livitafunu rahisi na vyakufuraisha na napendelea ile nyechumvi kidogo au karamele kwa latha tamu. Popcorn uniweka bize na kunipa latha nzuri bila kula vyakula vizito. Pia ni rahisi kuanda na kugawana na marafiki ya ufamilia. Lisehemu ya burudani yangu ya nyumbani.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia kusoma vitabu, kutazama video za kielimu mtandaoni na kushiriki kwenye mijadala na watu wenye ujuzi tofauti. Pia napenda kujifunza kwa vitendo kujaribu kitu kipya na kujifunza kutokana na uzoefu. Kujifunza kunanipa msukumu wa kukua binafsi na kitaaluma. Ninapo jifunza jambo jipya, huhisi motisha na furaha.

Ndio, natumia mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Instagram na X. Mitandao hunisaidia kuwasiliana na marafiki na familia kupata habari mpya na pia kujifunza kupitia akounti za kielimu. Pia, ni jukwaa nzuri la kushiriki mawazo na kuona mitazamo tofauti ya watu. Hata hivyo, ujitahidi kutumia kwa kiasi na kwa madhumuni chanya tu.

Napenda msimu wa masika zaidi. Wakati huu, mazingira hua ya kijani kibichi, maua ya nachanua na hali ya hewa hua ya kuvutia. Si baridi sana wala joto kupita kiasi. Masika huleta hali ya utulivu na upya. Ikifanya mtu ahisi kuchangamka. Napenda pia harufu ya mvua na sauti ya ndege. Ni musimu unaonipa motisha mpya ya kuanza mambo upya.

Ninampenda sana mwandishi Ken Walibora kwa sababu anauwezo mkubwa wa kueleza hadithi kwa njia ya kuvutia na yenye maana. Vitabu vyake hutufundisha kuhusu maisha, utamaduni na changamoto mbali mbali za kijamii. Kupitia maandishi yake najifunza mengi na kupata motisha ya kuendelea kusoma na kuandika. Ni mwandishi ambaye ana nafasi kubwa katika fasihi ya kiswahili.

Sherehe yangu ya kupendeza ni harusi. Napenda jinsi watu wanavyo kusanyika kusherehekea upendo na kuungana familia na marafiki. Muziki, vinywaji na chakula bora hufanya mazingira ya furaha na kumbukumbu mzuri. Harusi pia huleta matumaini na mwanzo mpya kwa wanandoa. Ni tukio ambalo inagusa mioyo na linabeba maana kubwa kwa wengi.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumaliza masomo yangu ya chuo kikuu. Ilikuwa hatua kubwa ambayo ilinibadilisha na kunipa fursa nyingi za kujifunza na kukua. Pia ilinifanya nijiamini zaidi na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu ya kitaluma na binafsi. Hilo tukio lilikumbuko kwa furaha na nimwanzo wa safari yangu mpya.

Kutoka dirishani mwangu, naona manthari ya mtaa wenye miti mingi na nyumba za rangi tofauti. Kuna watoto wakicheza na watu wakitembea kwa amani kuelekea majukumu yao ya kila siku. Hewa ni safi na jua linaangaza kwa upole, likitoa mwangaza mzuri kwenye vyumba vyote. Mara nyingine, naona ndege wakiruka angani na maua ya nachanua karibu na barabara. Manzaro haya hunifanya nijisikia amani na furaha.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kupika chakula kwa sababu inahitaji muda mwingi na mara nyingine hupoteza nguvu zangu. Hasaa baada ya siku ndefu. Pia, wakati mwingine hupatikana machakatu mengi ya kusafisha na kuandaa vitu. Lakini, najua ni muhimu kwa familia. Hivyo, hujaribu kuifanya kwa moyo mzuri.

Napendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo tofauti na kuangeza ubunifu. Wakati mwngine, kazi ya pamoja uangeza motisha na kuaraisisha kutatua changamoto. Hata hivyo, pia napenda kufanya kazi peke yangu wakati ninaitaji umakini zaidi au kazi ya kina. Kwa ujumla, ninathamini mchanganyiko wa peke yangu na pamoja na wengine.

Ndio, napenda kula samaki sana, samaki ni chakula chenye afya, kinacho jazo protini nzuri na mafuta enyefaida kwa mwili. Napenda asa samaki walio pikwa kwanjia kukaanga au kuokwa, kwa sababu hua na ladha tamu na harufu nzuri. Pia, kula samaki hufanya nijiskie mwepesi na mwenye nguvu. Nisehemu muhimu ya mulo wangu wa kila siku.

Kumbukumu nzuri za shule ni nazo nyingi, lakini moja ya muhimu ni wakati wa mchezo ya shule. Tulikuwa tukishindana kwa furaha na mshikamano, na hilo liliimarisha urafiki wetu. Pia, walimu alitufundisha kwa moyo na kutufundisha maadili mazuri. Shule ilikuwa mahali pa kujifunza situ masomu bali pia maisha ya kijamii. Kumbukumu hizi, unifanya nitabasamu kila nikizi kumbuka.

Ndiyo, napenda kupika hasa wakati ninahamu ya kujaribu mapishi mapya. Kupika kuna nipa fursa ya kuonyesha ubunifu na pia kunahakikisha ninakula chakula cha afya. Napenda kupika chakula cha kawaida kama wali na maharage. Lakini, pia napenda kujaribu vyakula vyakita maduni na vyakime taifa. Kupika pia ninjia nzuri ya kupumzika na kufurahia wakati wangu mwenyewe.

Nilikulia katika jiji la nakuru, ambalo ni moja wapo ya miji yenye mandhari nzuri nchini Kenya. Nakuru inajulikana kwa ziwa nakuru lenye flamingo wake wa kipekee na mbuga za wanyama. Nipukua mdogo ilipenda kutembea kwenye maeneo ya mji na kuona wanyama na mandhari ya asili. Jiji hili limekua sehemu ya kumbukumbu nzuri na fanaka katika maisha yangu.

Utaratibu wangu wa jioni huanza kwa kupumzika kidogo baada ya kazi. Kisha nashiriki chakula cha jioni na familia au marafiki. Baada ya hapo, napenda kusoma au kuangalia vipindi vya televisheni ili kupumzika akili. Kabla ya kulala, huwa nafanya mazoezi madogo au kutafakari siku yangu. Hii husaidia kuleta utulivu na kujiandaa kwa usingizi mzuri.

Mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini ya kusaidia sana. Kila asubuhi, nafanya mazoezi ya kunyoosha viungo kwa dakika chache ilikuamsha mwili. Badaye, napenda kutembea au kukimbia kwa dakika thelathini hadi hamsini, kutegemea ratiba yangu. Wakati mwingine, huongeza mazoezi ya nguvu kama kuruka kamba, yanisaidia kuwa na nguvu na kubaki na afya njema.

Napendelea upepo wa asili kuliko kutumia AC. Upepo huleta hewa safi na hutuliza akili. Hasa jioni au asubuhi. Ninapenda kukaa karibu na dirisha lililofunguliwa na kusikia upepo ukivuma polepole. AC ni nzuri wakati wajoto kali sana, lakini mara nyingine hufanya hewa kuwa kavu au baridi kupita kiasi. Kwa hivyo, upepo wa asili hunifanya nijisikie huru na vizuri zaidi.

Ninafua nguo marambili kwa wiki. Kawaida katikati ya wiki na moshoni mwa wiki. Hiu unisaidia kwaikisha nguo hazikusanyi sana na kazi ya hiu inzito. Napanga nguo kwa rangi na aina kabla ya kuzifua ili kwaikisha haziaribiki. Pia napenda kutumia sabuni za nyarufu nzuri kufua nisihimu ya utaratibu wangu wa kutunza usafi wa kibinafsi.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio, asaa asubui au jioni. Radio hunipa habari mpya, mziki mzuri na mijadala ya kuvutia kuhusu maisha ya kila siku. Vipindi vya radio vya mapema unisaidia kwanza siku yangu kwa tarifa na motisha. Pia, napenda vipindi vya radio vya usiku vinavyo toa burudani na hadithi. Kusikiliza radio hunipa isia ya kuunganishwa na dunia.

Ndiyo. Napenda kutembea kwa miguu hasa asubuhi au jioni. Wakati hali ya hewa ni nzuri. Kutembea hunipa nafasi ya kutafakari, kupumzika akili na kufurahia mazingira ya asili. Pia, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila shinikizo kubwa. Napenda kutembea kwenye bustani au mitaa tulivu. Ni shughuli raisi lakini yenye manufaa makubwa kiafya na kiakili.

Ninajitahidi kueka mipaka wazi kati ya kazi na maisha ya kibinafsi, napanga muda wa kazi kwa ratiba maalumu, na baada ya muda huo, najitolea kwa familia, marafiki au kupumzika. Pia, hutumia wikendi kupumzika na kufanya mambo ni nayopenda. Kueka vipaumbele na kujua lini kusema, apana uniwezesha kubaki na usawa kati ya kazi na maisha ya binafsi.

Ningependa kurudi ujana kwa sababu ulikuwa wakati wa furaha, uhuru na kujifunza mengi. Ujana ulikuwa na ndoto nyingi, marafiki wa karibu na nafasi ya kujua maisha kwa njia rahisi. Hata hivyo, pia nafraia maisha ya sasa kwa sababu ya hekima na uzoefu nilio upata. Kurudi ujana kwa muda mfupi kugekua vizuri kuishi tena kumbukumbu hizo.

Mandhari nzuri niliyo wahi kuona ni milima ya kijani kibichi wakati wa jua linachomoka asubuhi mapema. Nilikuwa kwenye safari ya nje ya jiji na nilishangazwa na uzuri wa asili. Bistari ya milima, miti ya kuvutia na ndege wa kiruka angani. Kulikuwa na utulivu mwingi na hewa safi. Ilikuwa hali ya kuvutia ambayo siwezi kusahau.

Kila asubuhi, huanza na kikombe cha chai ya moto. Napenda kuitengeneza nikiwa bado nyumbani, mara nyingi nikiwa kimya nikijiandaa kwa siku. Wakati mwingine, nikihisi kuchoka mchana, huchukua kikombe cha kahawa ili kujipa nguvu. Chai ni sehemu ya utulivu wangu, huku kahawa ikiwa msaada wa kuamsha akili. Ni utaratibu ambao huniweka sawa kimwili na kiakili.

Kazi ni nayoithamini zaidi ni kazi ya uwalimu. Walimu hujenga misingi ya jamii kwa kuwapa watu maarifa, maadili na motisha ya kufikia ndoto zao. Ni kazi ya kujitolea yenye uvumilivu na moyo wa huduma. Kila mafanikio katika jamii mara nyingi yananzia kwa walimu. Ninaheshimu jinsi walimu wanavyo weza kuleta mabaliko makubwa kupitia elimu. Ni kazi yenye dhamani kubwa kwa maendeleo ya mtu binafsi na taifa.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nywila zenye nguvu na kubalisha mara kwa mara. Pia natumia uthibitishaji wa hatua mbili kwenye akaunti muhimu. Sishiriki taarifa binafsi kama anuani au nambari za kitambulisho kwenye mtandao ya kijamii. Kuwa makini na viungo ninavyo bofia na naipuka mtandao isio salama. Pia napenda kusafisha historia ya kivinjari mara kwa mara. Hii yote hunisaidia kujilinda dhidi ya wizi wa taarifa.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, huanza kwa kupanga ratiba na kuweka vipaumbele. Ugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogondogo ili isionekane kuwa nzito. Pia, huweka muda maalumu wa kufanya kila jukumu bila kusitisha. Huondoa vikwazo kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Pia, hutoa muda wa mapumziko mafupi ili kudumisha umakini. Nidhamu na kupanga mapema hunisaidia sana.

Ninapo gundua udhaifu wangu kazini, huw na ukubali moja kwa moja kwa kujifunza zaidi na kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu. Pia, ujitathimini mara kwa mara ili kuelewa maeneo ya nayo itaji kuboresho. Hujiwekea malengo madogo ya maendeleo na kutumia rasimali kama mafunzo au vitabu. Aidha, hukubali maoni ya kujenga kutoka kwa wengine na kuyatumia kama fursa ya kukua. Hii, unisaidia kuboresha ufanisi wangu kazini.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya Kila mara ninapopata fursa ya kuonja chakula kutoka tamaduni tofauti huichukulia kama safari mpya ya ladha vyakula vipya hunifungua macho kwa viungo tofauti na mitindo ya upishi Pia, husaidia kuelewa tamaduni mbalimbali na jinsi watu wanavyo ishi Ingawa, si kila kitu hupendeza napata furaha kubwa katika kujaribu ni njia nzuri ya kujifunza na kufurahia maisha.

Jioni, napenda kula chakula chepesi na chenye lishe bora kama wali wamboga, supu ya kuku au ugali na sukuma wiki. Wakati mungine, uchagua saladi na matunda ili kusaidia mumengenyo wa chakula usiku. Napendelea chakula cha jioni kisichokuwa kizito sana ili niweze kulala vizuri. Pia, ujaribu kuhakikisha mulu unavirutubisho muhimu. Kula kwa utaratibu jioni unisaidia kwa muka nikiwa na nguvu.

Mara nyingi natumia Wi-Fi hasa ninapo kuwa nyumbani au ofisini kwa sababu ni ya haraka na haina kikomo kama data ya simu. Inaniwezesha kufanya kazi mtandaoni kwa ufanisi bila hofu ya kumaliza kifurishi. Hata hivyo, ninapo kwa safarini au sehemu zisizo na Wi-Fi, hutegemea data ya simu kwa mawasiliano na kutafuta taarifa. Kuwa na chaguo zote mbili hunisaidia kuwa mtandaoni wakati wote.

Ndiyo, napendelea kutumia GPS ninapo safiri. Teknolojia ya GPS husaidia kufika mahali kwa urahisi bila kupotea asa katika maeneo ambayo siya fahamu vizuri. Ni rahisi kutumia kwenye simu na hutoa mwelekeo wapapo kwa hapo. Hata hivyo, napende pia kuwa naramani ya kawaida kama nakala ya akiba endapo teknolojia itashindwa. GPS imeni iraisishia sana safari zangu.

Uzoefu wangu wa kushangaza ulikua nilipo kuwa nikisaidia mtu kupata habari muhimu haraka katika hali ya dharura. Nilihisi furaha na kuridhika sana kuona jinsi teknolojia inaweza kusaidia kuokoa muda na hata maisha. Hilo lilinifunza umuhimu wakua tayari kusaidia wakati wowote na kwa njia yoyote. Ni uzoefu ambao sikuwahi kusahau.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa mara katha, na kila mara ni uzoefu wa kupumzika na kufraia uzuri wa asili. Ziwa linautulivu na maji safi, na huwa nisehemu uzuri kwa kupiga picha, kuogelea au kufanya piknik. Pia, napenda kutembea kando ya ziwa na kufraia upepo safi. Ziwa hufanya mtu ahisi apemepumzika kabisa kutoka kwa shuguli za kila siku.

Kila siku, napendelea kutumia njia usafiri wa uma kama basi au daladala kwa sababu ni rahisi na nafuu. Hii inasaidia kuepuka msongomano wa magari na kunipa furusa ya kupumzika kidogo au kusoma wakati nikiwa safarini. Wakati mungine, napanda baisikili ikiwa ni umbali mfupi kwani ninjia nzuri ya mazoezi na kuwokoa fedha.

Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ilikuwa kitabu cha peke cha hesabu kutoka kwa rafiki yangu wakaribu. Kilinifurahisha sana kwa sababu kilikuwa na maana kubwa kwangu na kilionyesha jinsi rafiki yangu anavyo nielewa. Kitabu hicho kilinisaidia kujifunza mambo mapya na kunipa motisha zaidi. Zawadi nzuri si lazima iwe gai lakini inapaswa kuwa na maana na kuonyesha upendo.

Ninajitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Mara nyingi, ninashiriki katika shughuli za kusaidia watu wenye mahitaji kama vile usambazaji wa chakula, au vifaa vya shule kwa watoto maskini. Pia, ninahimiza usafi na kuhudhuria mikutano ya kijamii, ili kushiriki mawazo ya maendeleo. Kusaidia jamii kunanifanya nijisikie kuridhika na kuchangia maendeleo ya watu walioko karibu nami.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu zaidi ni baba yangu. Yeye alifundisha sio tu maarifa ya kitaaluma, bali pia maadili ya maisha kama vile bidii, heshima na uvumilivu. Kupitia mazungumuzo na mfano wake mzuri, nimejifuza jinsi ya kukabiliana na changamoto na kushinda vizingiti. Baba yangu ni muongozo wangu wa kweli katika maisha.

Ndio, napenda sana kutembea msituni. Hii inanipa fursa ya kuungana na asili, kupumzika akili, na kufurahia uzuri wa mazingira. Kutembea msituni kuna nifanya nijisikia amani na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku. Pia ni fursa nzuri ya kufanya mazoezi na kuboresha afya yangu kwa njia ya asili.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikia na fasi ya uongozi ambapo naweza kuleta mabadiliko chana na kusaidia timu yangu kufanikisha malengo makubwa. Nataka pia kukuza ujuzi wangu wa kitaaluma na kuendeleza taluma yangu kwanjia endelevu. Hii itansaidia kuwa mtaalamu bora wa kuchangia maendeleo ya shirika.

Kuhifadhi mazingira ni jambo muhimu kwangu. Inajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitani na vyombo vinyavyo weza kutumika tena. Pia, inahakikisha nachelewesha matumizi ya maji na umeme nyumbani na kazini. Mara kwa mara, ninashiriki katika kampeni za usafi na kupanda miti. Hii ni njia yangu ya kulinda dunia yetu na kuachia vizazi vijavyo mazingira safi.

Ninapendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu na yenye mpangilio mzuri. Hii uniwezesha kuzingatia kazi vizuri na kuwa natija zaidi. Pia napenda mazingira yenye ushirikiano mzuri kati ya wafanyi kazi, ambapo kila mtu anaheshimiana na kusaidiana. Mwangaza mzuri na hewa safi pia ni muhimu kwa angu, ilikuwa na afya na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi.

Hali ya hewa leo ni nzuri sana. Jua linawaka kwa nguvu na anga ni safi bila mawingu mengi. Kuna upepo kidogo ambao unaleta raha na kuondoa joto kidogo. Hali hii ni nzuri kwa shuguli za inje kama kutembea au kufanya mazuizi. Ni siku nzuri kwa watu kupanga shuguli zao bila wasiwasi wa mvua.

Kuishi siku moja bila teknolojia inaweza kuwa changamoto kidogo, lakini pia ni fursa nzuri ya kupumzika akili na kuzingatia mambo ya kawaida. Teknolojia imekua sahemu kubwa ya maisha yetu, lakini kupumzika kutoka kwake kunaweza kunisaidia kuwa na mutazamu mpia na kungana zaidi na watu au mazingira. Ingawa napenda teknolojia, ingijifunza na kufraia siku hiyo bila yake.

Kwa kawaida na lala masaa kati ya saba hadi nane kwa usiku, nafikiria usingizi mzuri ni muhimu kwa afya na kuwa na nishati ya kutosha siku nzima. Wakati mwingine, napunguza usingizi kidogo ikiwa kuna kazi nyingi, lakini huwa jaribu kurudisha usingizi mzuri siku inayo fuata. Usingizi, unanisaidia kuwa makini, wenye furaha na kuwa na uwezo wa kufanya kazi vizuri.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu hasaa wakati wa asubuhi au jioni. Unisaidia kupumzika akili na kuchunguza mazingira ya nayo nizunguka. Kutembea pia ninjia nzuri ya kufanya mazoezi mepesi, kuboresha afya ya moyo na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapo pata nafasi, kuchagua kutembea badala ya kutumia usafiri. Hata kutembea kwa dakika chache kunaleta mabadiliko mazuri.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Hasa pale ni napu kuwa na haraka au sina muda wakupika. Vyakula kama pizza, chipsi, baga na kuku wa kukaanga huwa vinavutia kwa ladhaa na urahisi wake. Hata hivyo, ujaribu kuepuka kula mara kwa mara kwa sababu si kila mara huwa na afia nzuri. Napendelea kupunguza matumizi yake na kula kwa kiasi.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni kuhusu mawasiliano bora na usimamizi wa muda. Nilijifunza jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi na timu, kushirikiana vizuri na kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Pia, mafunzo ya kupanga kazi na kuweka vipau mbele yameboresha utendaji wangu yamenisaidia kuwa na tija zaidi na kupunguza msongo wa mawazo kazini. Mafunzo haya yamenibadlisha sana.

Kazi ni nayo idhamini zaidi ni ile inayogusa maisha ya watu moja kwa moja. Kama uwalimu, walimu hutoa maarifa, mungozo na motisha kwa vizazi vijavyo. Wanasaidia wanafuzi kugundua vipaji vyao na kufikia malengo yao. Kazi hii inaathiri jamii nzima kwa muda mrefu. Naiheshimu kwa sababu inaitaji moyo, subira na kujitolia kwa hali ya juu.

Napenda kuwasiliana na watu kwa wanjia ya mazungumuzo ya ana kwa ana, kwani huleta ukaribu na kuelewana kwa uraisi. Hata hivyo, inatumia pia simu, ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii kama barua pepe asaa kwa mawasiliano ya haraka au ya kazi. Inapenda mawasiliano ya wazi, yenye heshima na kueleweka. Hili kuimarisha usiano na kuepuka kutoelewana.

Ninapo taka kustarehe, hupenda kusikiliza muziki laini au kutazama filamu nzuri nyumbani. Wakati mwingine, husoma kitabu cha kusisimua au kutembea kidogo mtaani ili kupata hewa safi. Pia, napenda kutumia muda na familia au marafiki, tukizungumuza au kucheka. Muda huu wa mapumziko hunisaidia kupumzika kiakili na kimwili na kuondoa msongo wa mawazo ulio kusanyika wakati wa kazi.

Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Hupenda kuiweka katika hali ya utulivu na furaha. Mara nyingi hukusanyika na familia na marafiki wa karibu kwa chakula cha pamoja. Kiki na mazungumuzo. Wakati mwingine hupanga matembezi au chakula cha jioni maalum. Napenda pia kutumia muda kutafakari mwaka uliopita na kuweka malengo mapya. Ni siku ya kushukuru kwa maisha. Upendo na baraka zilizopata.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Asaa vinavyolingana na mavazi yangu ya siku hiyo. Vipuli huongeza mvuto na kuleta muonekanu wa kipekee. Iwe ni kwa shughuli rasmi au ya kawaida. Napendelea vipuli vya rangi za dhahubu au fedha. Na wakati mwingine vile vya rangi angavu kwa mituko ya burudani.

Ninapendelea hali ya joto kuliko baridi. Joto hunifanya nihisi huru zaidi kuvaa mavazi mepesi kutoka nje bila wasiwasi na kushiriki shughuli mbalimbali kama kutembea au kukutana na marafiki. Baridi wakati mwingine hunifanya nihisi uvivu au kuhitaji kukaa ndani muda mwingi. Ingawa baridi inafaida zake. Joto hunipa nguvu zaidi na hali ya furaha.

Ndiyo, ninaifadhi kitu cha zamani ambacho ni saa ya mkononi niliopewa na baba yangu. Zawadi ya yenyemaana kubwa kwangu kwa sababu inabeba kumbukumbu za upendo na maelekezo yake maishani. Kila ninapo iangalia unikumbusha umuhimu wa muda na maadili alionifunza. Si yakifahari sana, lakini thamani yake ni ya kisia na kiroho kwangu.

Ninapenda wanyama wa haina mbalimbali, lakini hasaa mbwa. Mbwa ni wanyama wa aminifu, wakipenda na wanatoa furaha kubwa kwa amiliki wao. Pia napenda paka kwa sababu ni wanyama wenyeheshima na wanajali usafi wao. Kwa ujumla, wanyama wana nisaidia kujifunza uvumilivu, upendo na wajibikaji. Nigependa pia kuwa na bustani ndege na maua.